Ndio nasazisha vifaa vyangu lakini si mara kwa mara kama watu wengi wanavyofikiria simu yangu ya sasa nimekuwa nayo kwa miaka mitatu sasa. Ni simu ya kawaida ya bei nafuu. Sio ile za kisasa za shilingi laki moja au mbili. Nilinunua kwa shilingi elfu ishirini na tano, inafanya kazi vizuri, simu ujumbe, picha na programu za lazima kama mpesa na WhatsApp. Kwa nini nibadilishe kama bado zinafanya kazi watu wengine hubadilisha simu kila mwaka au miaka miwili. Wanafuata mitindo mipya skirini kubwa zaidi kamera bora zaidi lakini kwa mimi simu ni chombo cha kufanya kazi sio chombo cha kujivunia. Nitabadilisha tu pale itakapo vunjika au kuwa pole pole sana hadi haitumiki vizuri mama alinishangaa sana mwaka jana pale rafiki yangu alipotoa simu mpya ile ya kisasa kabisa ya shilingi laki moja mama alisema watu wanatafuta nini hizi simu zote zinafanya kazi moja kupiga simu na kutuma ujumbe kwa nini ulipe pesa mingi hivo ana akili mama pia runinga yangu ni ya zamani nimekuwa nayo tangu miaka tano sasa ni ile ndogo ya inches ishirini na nane kuna runinga mpya sasa za skrini kubwa zenye picha mzuri sana lakini bei ni ghali mno, shilingi laki mbili hadi nne, mimi sina pesa hizo, na hata kama ningekuwa nazo, ningezitumia kufanya jambo lingine muhimu zaidi, kama kuekeza au kusaidia nyumbani majukumu kadhaa. Runinga yangu bado inaonyesha habari, michezo na filamu vizuri. Picha si nzuri sana kama hizo mpya, lakini ni ya kutosha. Nitabadilisha tu pale itakapovunjika. Pia nina radio moja ndogo ya mkononi ambayo nimekuwa nayo kwa miaka mingi sana. Labda miaka kumi hivi, inafanya kazi vizuri kabisa. Ninaisikiliza kila asubuhi nikipiga magari. Haina haja ya kubadilisha kama bado inafanya kazi. Pia nina gari, gari langu ni la mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Kwa hivyo lina miaka saba sasa, ni pikipiki ya kawaida ya bajaji boxer, nimeilipia polepole kwa mkopo na sasa ni yangu kabisa. Inanipeleka kazini kila siku bila shida kubwa kuna watu wanabadilisha magari kila miaka michache, wanauza na kununua mpya, lakini kwa nini? Kama gari linafanya kazi vizuri, endelea nalo pesa za kununua gari jipya zinaweza kutumika kuekeza au kujengea mama nyumba mzuri sababu za kutosasisha mara kwa mara kwanza ni pesa kuwa na ugumu. Mishahara hapa Kenya ni midogo na gharama za maisha ni kubwa. Kodi ya nyumba, chakula, stima, maji, usafiri, kila kitu kinahitaji pesa kuweka pesa kando kununua kifaa kipya ni vigumu sana pili, nimeona watu wengi wakiangamia kwa sababu ya kuwaza kuwa lazima wawe na vitu vipya kila wakati. Wanakopa pesa kununua simu mpya, runinga mpya, nguo mpya alafu wanakuwa na madeni makubwa, mwishowe wanateseka zaidi mimi nimeamua kuishi maisha rahisi kila kitu kinafanya kazi, endelea nacho. Usijali nini watu watasema rafiki zangu wengi wananidhihaki, wanasema simu yangu ni ya zamani gari langu ni duni. Iakini mimi sina madeni na nina pesa kidogo nimeziweka akiba nani ana akili zaidi?

Navyoweka nenosiri kuwa salama ni kuwa natumia nenosiri tofauti kwa kila kitu simu yangu ina nambari moja, M-Pesa ina nyingine na banki ina tofauti kabisa. Siweki nenosiri rahisi kama tarehe ya kuzaliwa au nambari za kawaida. Niziifadhi akilini mwangu tu siandiki kwenye karatasi wala mahali popote. Nabadilisha nenosiri langu maramoja kwa mwezi miezi mitatu hivi ili kujilinda. Kamu sisemi nenosiri langu kwa mtu yeyote, hata familia au rafiki wa karibu.

Kwa kweli, sisomi vitabu vingi sana. Maisha yangu ni haraka, kazi, nyumba, shughuli za kila siku. Na muda wa kusoma ni mdogo lakini nilijaribu kusoma vitabu vichache vya waandishi wa Kenya. Nilisoma kitabu kimoja cha ngugi wa thiongo, mwana wa mumbi, shuleni. Ilikuwa hadithi nzuri kuhusu maisha ya watu wakati wa utawala wa uingereza. Lakini lugha ilikuwa ngumu kidogo kwangu.

Ndiyo, ninapenda sana kula samaki. Hapa Kenya tun aina nyingi za samaki tilapia kutoka ziwa Victoria, samaki wa baharini na hata dagaa ndogo ndogo ninapenda zaidi tilapia iliyokaangwa na ugali pamoja na mboga hii ni chakula kitamu sana lakini samaki ni wa bei gali kidogo kwa hiyo sili mara kwa mara labda mara moja au mbili kwa mwezi mama ananena kwamba samaki ni mzuri kwa afya ya ubongo na mwili kwa hivyo najaribu kula pale ninavyo pata nafasi.

Kwa kweli, sisherehekei sana siku yangu ya kuzaliwa nimekua mkubwa sasa miaka thelathini si mchezo wakati nilikua mdogo, mama alikuwa akinipikia keki ndogo na kunichinjia kuku lakini sasa hivi nimebadilika siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi inanipata tu kama siku ya kawaida ninaenda kazini, ninarudi nyumbani pengine mama anapiga simu asubuhi kunitakia siku ya kuzaliwa njema.